Hali ya hewa ninayoipenda ni ya kati kwa sababu sio ya baridi kali wala joto kali. Hivyo hunifanya nijisikie huru na mwenye faraja wakati wa kufanya shughuli za kila siku. Pia hali ya hewa hunisaidia kuzingatia kazi, kufanya mazoezi kwa urahisi na kufurahia mazingira bila usumbufu.

Wakati wa mapumziko kazini nafanya mambo mepesi, kama kupumzisha akili, kunywa chai au kahawa, kula vitafuno vidogo na kunyoosha mwili. Kutumia muda huo kuzungumza kidogo na wenzangu au kutembea kwa dakika chache ili kurejesha nguvu kabla ya kuendelea na kazi.

Nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa, ambapo nilifurahia kuona kazi za wasanii, rangi na mawazo yaliyoonyesha kwa njia ya kipekee. Safari kama hizi hunipa mskumo wa ubunifu, kunifundisha mambo mapya kuhusu utamaduni na fikira, na kuniwacha na kumbukumbu nzuri za kipekee.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi ni kuamka mapema, kusafisha mwili, kufanya mazoezi madogo au yoga, kisha kula kufungua kinywa chenye lishe nzuri, kujiandaa kwa shuguli za kila siku. Hii inasaidia kuwa na nishati umakini na mskumo mzuri kwa siku nzima.

Natumia teknolojia ya sauti sana kwa sababu inanirahisisha mawasiliano kunisaidia kufuatilia habari na mafunzo na kuwarahisishia kazi zangu na kila siku kama kurekodi, kutafsiri au kusikiliza maelezo muhimu. Pia hufanya mambo kuwa haraka na kuhisi kuliko kutumia maandishi pekee.

Nagawanya taka zangu kwa sababu inasaidia kulinda mazingira, kurahisisha uchakataji wa taka na kupunguza uchafuzi unaoweza kudhadhiri afya ya watu na wanyama. Pia ni njia ya kushiriki jukumu la jamii katika kudumisha mazingira safi na yenye afya.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na familia. Marafiki, kusoma habari, kufuatilia mitandao ya kijamii na kujielimisha kupitia video au makala fupi. Pia husaidia kupanga ratiba yangu na kumbuka mambo muhimu ya kila siku.

Napenda kule nje ya nyumbani katika migawa midogo ya karibu, sokoni au maeneo ya burudani. Ambapo chakula ni kitamu na mazingira ni rafiki. Hii hufanya kula kuwa raha, kunipa fursa ya kufurahia chakula kipya na kushirikiana na marafiki au familia.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni yale yalionipa ujuzi wa kutumia teknolojia. Kusimamia muda, kushughulikia wateja kwa ufanisi na kuboresha mawasiliano kazini. Pia yalinisaidia kuelewa majukumu yangu vizuri na kuongeza kujiamini katika kazi.

Nashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali. Kama vile kushiriki katika usafi wa maeneo ya jirani. Kusaidia jirani anapohitaji msaada. Kushiriki shughuli za kijamii na tamasha. Kupanda miti na kuitunza. Kushiriki ujuzi wangu au elimu kwa wengine. Hii husaidia kuimarisha mshikamano na wa kijamii na kufanya jamii yetu iwe safi na yenye afya.